Ndiyo, ni natumia njia ya teknolojia ya sauti kwa njia ya kisasa ili kusaidia mawasiliano na ufunzaji kupitia mfumo huu ya sauti mtu anaeza kubadilisha kuwa maandishi na maadishi Pia, ya naweza kusoma kwa sauti, teknolojia hii hurahisisha mahojiano huduma kwa wateza na kujifunza kwa watu wenye mahitaji tofauti Kwa kutumia teknolojia ya sauti mawasiliano yanakua ya haraka rahisi na yanayo mfa kila mtu.

Ninapopatana na makosa kazini kwanza ninayatambua na kukubali bila kisingizio kisha nakichunguza chanzo cha kosa hili kuelewa kulitoke kuliko inapotokea Baada ya hapo nachukua hatuwa za kurekebisha haraka na kujifunza kutokana na kosa hilo lisirudiwe pia ninahitaji msaada au shauri huwa nawasiliana na wenzangu na wasimamizaji kwa uwazi.

Wakati wa likizo huwa naji stawisha kwa kupumzika na kujipa muda wa utulivu napenda kusafiri kidogo au kutembelea marafiki na familia ili kujibadilishia mazingira pia huwa natumia muda kufanya mambo ninayopenda kama kusoma, kusikiliza mziki kutazama filamu au kufanya mazoezi mepesi ili kurudishia mwili na akili katika hali nzuri.